Kwa mtazamo wangu, napendelea chakula kisicho na mafuta mengi, hasa nikizingatia maswala ya afya, mtindo wa maisha wa sasa na mazingira ya kijamii, nchini kwetu Kenya. Ingawa chakula chenye mafuta huwa na ladha tamu na huvutia watu wengi Athari zake za muda mrefu kiafya hunifanya kudhamini zaidi vyakula vyepesi na venye virutubisho muhimu nchini Kenya chakula chenye mafuta kimekua sehemu ya utamaduni wa ulaji kwa muda mrefu. Mfano mzuri ni viyakula kama nyama choma, viazi karae, mandazi na vyakula viya kukaanga vinavyo patikana kwa wingi katika mitaa ya miji kama Nairobi, Mombasa na Kisumu vyakula hivi hupendwa kwa sababu ni rahisi kupatikana vina ladha nzuri na mra nyingi Huhusishwa na burudani au mikusanyiko ya kijamii Hata hivyo, matumizi ya mafuta mengi hasaa mafuta yaliyo chakatwa Yamechangia kuongezeka kwa magonjwa yasiyo ambukiza kama shinikizo la damu kisukari na magonjwa ya moyo ambayo yamekua changa moto kubwa kiafya nchini. Kwa upande mwingine, chakula kisicho na mafuta mengi au chenye mafuta kidogo kinafaida nyingi kiafya vyakula kama mboga za majani, sukuma wiki, spinach au kunde Samaki wa kuchemushwa au kukaangwa kwa mafuta kidogo, maharagwe, ndegu na ugali au wali uliopikwa bila mafuta mengi hutoa virutubisho muhimu kama protini, vitamini na madini bila kuwadhiri afya nchini Kenya, hasaa maeneo ya mashambani, aina hii ya chakula, imekua ya kawaida na imechangia watu wengi kuishi maisha yenye afya njema kwa muda mrefu Either mabadiliko ya maisha ya kisasa kama kazi za ofisini na kupungua kwa shughuli za kimwili yana hitaji watu wawe waangalifu zaidi na wanachokula. Ulaji wa chakula chenye mafuta mengi bila kufanya mazoezi huongeza hatari ya unene kupita kiasi. Ndio mana napendelea chakula kisicho na mafuta mengi kwa kuwa husaidia kudumisha uzito unaofaa na kuongeza nguvu bila kuadhiri afya. Hata hivyo ni muhimu kutambua kwamba mafuta si mabaya yote. Mafuta ya asili kama mafuta ya mboga, parachichi, karanga na samaki yana faida kubwa kwa mwili yanapo tumiwa kwa kiasi. Tatizo hutokea pale mafuta yanapo tumiwa kupita kiasi au yanapo kuwa ya viwandani. Kwa hivyo si swala la kuacha mafuta kabisa. Bali ni kuchagua mafuta sahihi na kuyatumia kwa kiasi. Kwa hitimisho Ingawa chakula chenye mafuta kina nafasi yake katika utamaduni wa kenya na ufurahisha watu wengi na pendelea chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu kinachangia afya ya bora maisha marefu na kupunguza gharama za matibabu. Kwa jamii ya kenya inayokumbwa na changa moto za kiafya zinazo ongezeka kuhamasisha ulaji wa chakula chenye mafuta kidogo ni hatua muhimu kuelekea taifa lenye afya njema.

Kwa mtazamo wangu napendelea hali ya hewa ya baridi kiasi kuliko jotokali Hasa ni kizingatia mazingira ya kijiografia kijamii na kiafya nchini Kenya Ingawa kila aina ya hali ya hewa inamvuto wake, baridi ya wastani hunipafaraja zaidi katika shughuli za kila siku na maisha ya kawaida nchini Kenya hali ya hewa hutofautiana sana kulingana na eneo, maeneo ya nyanda za juu kama Nairobi, Nyeri, Kelicho na Limuru kupata hali ya baridi, kiasi, hasa nyakati za asubuhi na jioni Hali hii ya hewa huwa rafiki kwa kufanya kazi kusoma na hata shughuli za kirimo kama vile kirimo chachai na kahawa baridi ya wastani husaidia watu kuwa na nguvu na umakini zaidi tofauti na joto kali ya mbaro maranyingi husababisha uchovu na usumbufu Kwa upande mwingine, maeneo ya pwani kama Mombasa, Marindi na Ramu pamoja na maeneo ya kaskazini kama Turkana na Galisa hupata jotokali kwa sehemu kubwa ya mwaka Ingawa jotokali huleta fursa za utalii kama vile fukwe na shughuli za baharini Linachanga moto zake jotokali huweza kusababisha matatizo ya kiafya kama upungufu wa maji mwilini magonjwa ya ngozi na wakati mwingine huadhiri tija kazini Hasa kwa watu wanaofanya kazi inje baridi ya wastani pia huchangia katika mtindo bora wa maisha katika maeneo ya baridi watu huwa na motisha ya kufanya shughuri za kimwili kama matembezi, mazoezi au kazi za shambani bila kuchoka haraka Haidha usingizi huwa mzuri zaidi katika hali ya baridi kuliko joto kali Jambo ambalo ni muhimu kwa afya ya mwili na akiri. Hali hii imewafanya wakazi wa maeneo ya balidi nchini Kenya kufurahia maisha yenye utulivu na afya bora. Hata hivyo ni muhimu kusema kuwa baridikali kupita kiasi. Pia huwa na changamoto zake. Wakati wa msimu ya mvua na baridikali, hasa katika nyanda za juu magonjwa kama mafua na nimonia huweza kuongezeka. Vire vire, watu wanaoishi katika makazi duni, huadhirika zaidi kwa kukosa mavazi au makazi bora Hii inaonyesha kuwa baridi inahitaji maandalizi au miundombinu bora ili isiwe hatari kwa maisha ya watu Kwa ujumra, mimi napenderea baridi ya wastani Si baridi kali wala joto kali aina hii ya hali ya hewa hutoa usawa mzuri kati ya faraja, afya na tija. Katika muktadha wa Kenya, baridi ya maeneo ya nyanda za juu imechangia maendeleo ya kiuchumi, ustawi wa kijamii na maisha yenye ubora. Ndio maana kwa maoni yangu, baridi kiasi ni hali ya hewa inayofaa zaidi kwa maisha ya kilasiku.

Kwa maoni yangu, napenderea kufanya mazoezi ya asubuhi kuliko jioni. Hasa nikizingatia mtindo wa maisha, hali ya hewa na mazingira ya kijamii nchini Kenya. Mazoezi ya asubuhi hunipa mwanzo mzuri wa siku na huchangia afya ya mwiri na akiri kwa kiwango kikubwa. Nchini Kenya hasa katika miji kama Nairobi Nakuru na Eldoret. Asubuhi huwa na hali ya hewa tulivu na baridi kiasi. Hali hii ni bora kwa kufanya mazoezi kama kukimbia, kutembea kwa haraka, kuendesha baisikeli, au kufanya mazoezi ya viungo tofauti na jioni ambapo joto au uchafuzi wa hewa kutokana na msongamano wa magali huweza kuathiri ubora wa mazoezi Asubui hutoa mazingira safi na yenye utulivu zaidi mazoezi ya asubui pia husaidia kuimarisha nidhamu na mpangilio wa siku watu wengi nchini Kenya hukabiriwa na majukumu mengi ya kila siku kama kazi, masomo, biashara na majukumu ya kifamiria kufanya mazoezi asubuhi kabla ya shughuli hizi kuanza hupunguza uwezakano wa kuyaahirisha au kuyasahau Haidha mazoezi ya asubuhi huongeza nguvu na umakini jambo rinarochangia utendajibora kazini au shureni Kwa upande wa kiafya Wataaramu wengi wa afya nchini Kenya wamekuwa wakihimiza mazoezi ya asubui Kwa sababu husaidia kuthibiti uzito wa mwiri, kupanguza msongo wa mawazo na kubolesha afya ya moyo mazoezi haya pia huchangia katika kuthibiti magonjwa yasiyoambukiza kama kisukari na shinikizo la damu ambayo yamekuwa yakiongezeka miongoni mwa waKenya kutokana na mabadiliko ya mtindo wa maisha Hata hivyo Si kila mtu anayefurahia mazoezi ya asubuhi wengine hupenderea jioni kwa sababu miiri yao huwa tayari zaidi baada ya siku nzima ya shughuli. Katika maeneo ya mashambani watu wengi hufanya kazi ngumu za mikono asubuhi na hufanya mazoezi mepesi jioni kama kutembea na kunyoosha viungo. Hii inaonyesha kuwa uchaguzi wa muda wa mazoezi hutegemea ratiba na hali ya mtu binafsi. Kwa jumla, ingawa mazoezi ya jioni yana faida zake napendelea mazoezi ya asubui kwa sababu hunisaidia kuanza siku kwa nguvu, hupunguza visingizia vya kutojihusisha na mazoezi na hutoa faida nyingi kiafya katika mazingira ya huku nchini Kenya. Mazoezi ya asubui yanabaki kuwa chaguo bora kwa maisha yenye afya na tija.

Mimi huenda maktabani mara kadhaa kwa hiki, kulingana na mahitaji ya masomo au kazi ninayofanya Maktaba ni mahali muhimu sana kwa kupata maarifa, kukuza taaluma na kuimarisha utamaduni wa kusoma Hasaa katika muktadha wa elimu nchini Kenya nchini Kenya, maktaba zimekuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya elimu kuanzia maktaba za shule, vyuo vikuu, hadi maktaba za umma kama zile zinazosimamiwa na Kenya National Library Service. Kwa wanafunzi wengi, maktaba ni sehemu tulivu inayowaruhusu kusoma bila usumbufu unaopatikana nyumbani au katika maeneo ya umma kwa sababu hii, kuenda maktaba ni mara kwa mara kama mara tatu au nne kwa wiki, husaidia kuongeza umakini na ufaulu kwa kitaaluma. Kwangu, kuenda maktabani mara kadhaa kwa wiki, hunisaidia kupanga ratiba yangu vizuri Maktaba hunipa nafasi ya kufanya utafiti, kusoma vitabu vya ziada, na kutumia rasilimali za kijigitali kama kompyuta na intaneti ambazo si kila mtu anayeweza kuzipata kwa urahisi. Hii ni muhimu hasaa kwa wanafunzi na watafiti nchini Kenya ambako changamoto za upatikanaji wa taarifa bado zipo katika baadhi ya maeneo ya mashambani. Aidha, maktaba si tu mahali pa kusoma vitabu, bali pia ni vituo vya kujifunza kwa pamoja. Maktaba nyingi nchini Kenya, huandaa vikundi vya majadiliano, warsha na programu za kuhamasisha usomaji, hasaa kwa watoto na vijana. Kwa kuenda maktabani mara kwa mara, mtu hupata fursa ya kushirikiana na wengine, kubadilishana mawazo au kupanua upeo wa fikra. Hata hivyo, mabadiliko ya teknolojia yameathiri jinsi watu wanavyotumia maktaba wengine hupendelea kusoma mtandaoni au kutumia simu janja kupata taarifa Licha ya hilo, maktaba bado zina umuhimu mkubwa kwa sababu hutoa taarifa zilizoandaliwa vizuri na mazingira yanayochochea nidhamu ya kujifunza Ndiyo maana licha ya uwepo wa teknolojia, mimi huona ni muhimu kuenda maktabani mara kwa mara. Nikikamilisha, huenda maktabani mara kadhaa kwa wiki kwa sababu hunisaidia kupata maarifa kwa kina, kuimarisha nidhamu ya kusoma na kutumia rasilimali zinazopatikana nchini Kenya. Maktaba zinaendelea kuwa nguzo muhimu ya elimu na maendeleo ya kijamii na kuzitembelea mara kwa mara ni tabia yenye manufaa makubwa.

Kwa mtazamo wangu, napendelea chakula chenye ladha ya katikati, yaani kisicho kali sana, wala kisicho na ladha kabisa aina hii ya ladha huniruhusu kufurahia chakula bila kuadhiri afya yangu na pia kunifanya nithamini viungo vya asili vinavyotumika Hasaa katika muktadha wa vyakula vya asili vya nchini kenya nchini kenya, viakula vingi vya jadi, havitegemei sana viungo vikali bali hutumia ladha ya asili ya chakula chenyewe mfano mzuri ni vyakula kama ugali, irio, getheri, wali wa kawaida na viazi vya kuchemushwa ambavyo mara nyingi huliwa pamoja na mboga au nyamu ladha ya vyakula hivi huwa nyepesi lakini huleta hisia ya kushibisha na kuridhika Mimi hupenda aina hii ya chakula kwa sababu hunifanya nitambue ladha halisi ya nafaka, mboga au proteni bila kufunikwa na viungo vikali Kwa upande wa nyama na samaki Napendelea ladha iliyopikwa kwa viungo vya wastani kama vitungu, nyanya, tangawizi, kitungu saumu na pilipili kidogo nchini Kenya hasa katika maeneo mengi ya mashambani vyakula hupikwa kwa mtindo huu Kwa mfano nyama ya kuchemushwa au kukaangwa kwa mafuta kidogo au samaki wa ziwa viktoria hupikwa kwa njia rahisi lakini yenye ladha ya kuvutia ladha hii ya kati inanipa furaha bila kusababisha usumbufu wa kiafya kama maumivu ya tumbo au kiungulia ambacho wakati mwingine husababishwa na vyakula venye pilipili nyingi Ingawa napendelea ladha ya kati Si kwamba sipendi kabisa vyakula vyenye ladha kali kuna nyakati maalum kama sherehe au matembezi ya kijamii ambapo mtu anaweza kufurahia vyakula venye pilipili au viungo vingi, hasa vyakula vya maeneo ya pwani kama pilau, biriani na viazi vya nazi. Vyakula hivi vina ladha tamu na huchangia tofauti kwa utamaduni wa Kenya, hata hivyo ya mimi huona vyakula hivi vinafaa kuliwa kwa kiasi si kila siku ili kuepuka athari za kiafya. Aidha, ladha ya kati hunisaidia kudumisha mtindo bora wa ulaji, kwa sababu chakula si kikali sana. Hunifanya nile polepole na kufurahia kila tonge. Hii husaidia mumengenyo wa chakula na kunifanya nijisikie nimeshiba. Bila, kula kupita kiasi. Katika jamii ya Kenya ya leo, ambapo watu wengi wanakabiliwa na changamoto za unene na magonjwa yanayotokana na lishe duni, kuchagua chakula chenye ladha ya wastani ni hatua muhimu kuelekea maisha yenye afya Kwa hitimisho mimi napendelea chakula chenye ladha ya kati Kinachotumia viungo viasili kwa kiasi na kuzingatia afya ya mwili aina hii ya ladha inaendana vyema na vyakula vya asili vya Kenya Inalinda afya na inaruhusu mtu kufurahia chakula bila madhara ni ladha inayochanganya, urahisi, utamaduni na ustawi wa mwili kwa ujumla.

Ndiyo Ninatumia mitandao ya kijamii lakini kwa kiasi na kwa marengo maharumu Yanayorenga kujierimisha kupata taalifa na kuwasiliano na wengine kwa njia ya nye manufa katika muktatha wa maisha ya sasa inchini Kenya Yanayorenga kujierimisha kupata taalifa na kuwasiriana na wengine kwa njia ya nye manufa katika mugtatha wa maisha ya sasa inchini Kenya mitandao ya kijamii mekua sehemu muhimu ya mawasiriano na upatika naaji wa habari hasa miongoni mwavijana na watu wanaofanya kazi katika sekta mbali mbali mitandao ya kijamii mekua sehemu muhimu ya mawasiliano na upatika naaji wa habari hasa miongoni mwavijana na watu wanaofanya kazi katika sekta mbali mbali nchi ni Kenya, mitandao ya kijamii kama Whatsapp, Facebook, Instagram na TikTok hutumiwa sana kwa mazumuni tofauti Whatsapp kwa mfano imekuwa chambo muhimu cha mawasiriano ya kifamilia, kikazi na kimasomo watu wengi hutumia majukua haya kuwasiriana kwa haraka, kushirikiana mawazo na hata kufanya biashara ndogo ndogo Yanayorenga kujierimisha kupata taalifa na kuwasiriana na wengine kwa njia ya nye manufa katika mugtatha wa maisha ya sasa nchini Kenya Instagram na TikTok hutumiwa sana kwa mazumuni tofauti Whatsapp kwa mfano imekuwa chambo muhimu cha mawasiliano ya kifamilia, kikazi na kimasomo watu wengi hutumia majukua haya kuwasiliano kwa haraka, kushirikiana mawazo na hata kufanya biashara ndogo ndogo Hata hivyo, matumizi ya mitandao ya kijamii yana changamoto zake nchini Kenya kumekua naongezeko la matumizi mabaya ya mitandao hii Ikiwa pamoja na uenezaji wa habali za uongo lugha chafu na matumizi kupita kiasi ya nayoadhiri muda wa kazi au masomo Kwa sababu hii, mimi hujitahidi kutumia mitandao ya kijamii kwa nidhamu ni kichagua maudhui ya nyamanufaa na kuepuka matumizi ya nayopoteza muda au kwa athiri ya afya ya akili Aitha, mitandao ya kijamii imekua chombo muhimu cha kuhamasisha maendeleo ya kijamii na kisiyasa inchini Kenya Wanainchi utumia majukua haya kueleza maoni yao Kudai wajibikaji na kushiriki katika mjadala ya kitaifa. Hii ni jambo chanya endapo li tafanyo kwa njia ya heshima na kuwajibika Mimi huwana ni muhimu kutumia mitandao ya kijamii kwa njia inayochangia amani, mwishikamano na lya taifa. Nikimalizia, mimi hutumia mitandao ya kijamii kwa kiasi na kwa marengo enye manufaa katika mazingira ya Kenya ya leo. Mitandao hii ni chombo chenye nguvu kinachaweza kujenga au kubomoa jamii, kuringana na jinsi kinaviyotumiwa. Kwa matumizi ya busara mitandao ya kijamii inaweza kuwa nyezo muhimu ya elimu mawasiriano na maendeleo ya kijamii.